Ninapotaka kustarehe, mimi husoma vitabu, na furahia sana kusoma vitabu kwa sababu baada ya kazi ngumu, huwa inanituliza akili na kunipa furaha. Pia napenda kufanya mazoezi kama vile ya yoga, mazoezi hayo yananisaidia sana kutoa ile ugumu unaokuja na kazi na kutuliza akili, naamu, inanisaidia kustarehe.

Ujuzi hii ambao ningependa kupata ni kuzungumza lugha ya kifaransa kwa ufasaha. Ujuzi hii ni muhimu kwangu kwa sababu itanisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi kikazi. Sijawahi kujaribu hapo awali lakini nitajifunza kwa kutumia programu za simu na kusikiliza video. Nahisi wakati mzuri wa kuanza ni sasa hivi.

Ndiyo, mimi inapenda sana kujifunza historia. Kwangu mimi, historia ni kama kioo kinacho tusaidia kuelewa tulikotoka ili tuweze kupanga vyema tunapoelekea. Inanisaidia kuelewa chimbuko na tamaduni mbali mbali. Historia inatufundisha pia matukio ya kutisha yaliopita na jinsi ya kuepuka makosa hayo kwa kutumia mantiki na hekima.

Mimi hupenda kufanya mazoezi ya kukimbia na wakati mwingine kuenda gym. Huwa ninafanya mazoezi hayo mara tatu kwa wiki ili kuimarisha afya yangu. Napenda zaidi kufanya mazoezi asubuhi na mapema kabla ya kuanza majukumu mengine. Baada ya mazoezi ninajisikia mwenye nguvu, mchangamfu na tayari kukabiliana na siku yangu.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu nafikiri mwanga mkali inaumiza macho sii vizuri kwa afya ya macho na mwanga wakati unaweza kufanya tu uone kama kawaida na haina haja haswa kutumia mwanga wa kali.

Ndiyo, mimi husoma gazeti mara kwa mara, ili kupata habari mpya na kujiimarisha katika mambo mbali mbali. Mimi upenda kusoma gazeti haswa wakati wa wikendi ili kupumzika. Na pia nasoma gazeti ili kujifunza kuhusu nchi, ni nazotamani kutembelea. Na pia gazeti unisaidia kupata vidokezo vipya kuhusu mazoizi. Na pia afya na chakula na pia mavazi.

Mimi hupenda zaidi mbwa. Mbwa wanajulikana kwa kuwa marafiki waaminifu sana kwa binadamu. Na daima huwa tayari kumlinda na kumfajiri mmiliki wao. Wanapenda kucheza na kuleta msisimko. Jambo ambalo huleta furaha na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mbwa pia ni marafiki wazuri wa kufanya nao mazoezi ya nje. Jambo linaloweza kufanya mtu awe na ratiba nzuri ya kutembea au kukimbia.